Mimi na rafiki zangu napenda tukiwa na mazungumzo. Kucheka kuhusu maisha pia. Wakati mwingine tunatoka pamoja kula au kunywa kahawa. Au hata kupika nyumbani ya mmoja wetu. Pia napenda sana kutembea na wao kama kuenda kutazama movie. Kuangalia manguo ama kununua vitu vipya au viatu na kushiriki kama michezo na sherehe.

Uwasilisho hunifanya niwe na wasiwasi kidogo. Hasa ninapofikiria matarajio ya wasikilizaji. Na kadri ninavyoendelea kujiandaa na kujiamini wasiwasi hupungua. Na hubadilika kwa utulivu. Na hua najitayarisha ili kuboresha uwezo wa kuwasiliana. Na kunifanya nijiweze kuzungumza kwa uwazi na mpangilio mzuri mbele ya watu.

Kazi ya nyumbani ninayoichukia ni kufua nguo. Hasa pale zinapokuwa nyingi na zinahitaji kufuliwa kwa mikono. Na huchukua muda mwingi na nguvu na wakati mwingine hunifanya nijiskie nimechoka hata kabla sijamaliza na pia kusubiri zikauke huwa kunachosha hasa hali ya hewa ikiwa haifai pale ambapo hakuna jua ya kuzikausha zile nguo.

Mimi huwashugulikia wateja kwa kuzingatia heshima, subira na mawasiliano mazuri na mimi husikiliza kwa makini ili kuelewa mahitaji na changamoto zao bila kuwakatiza na baada ya hapo mimi hutoa majibu yalio wazi na ya ukweli nikihakikisha kwamba wanajisikia kuthaminiwa na kueleweka.

Chakula cha jadi ni nacho kipenda zaidi ni ugali wa mahindi. Ninaopenda kula pamoja na mboga za kienyeji kama vile sukumawiki kunde na pia kuongeza nyama au samaki kulingana na upatikanaji. Na chakula hiki hunipa hisia ya asili. Na mshikamano wa kitamaduni kwa sababu hutayarishwa kwa njia rahisi yenye ladha na lishebora. Naam ni chakula ambacho nakipenda zaidi. Na pia huwa kinanikumbusha nyakati za familia kukusanyika pamoja na kushirikiana kwa chakula na jambo linalo imarisha umoja na mila zetu kama jamii.

Ndio napenda sana kuogelea, na kuogelea hunisaidia kupumzika, kuboresha afya ya mwili na kupunguza msongo wa mawazo na pia ni shughuli nzuri ya kujifurahisha. Hasa ninapokuwa karibu na maji safi kama kama vile bwawa na ufukwe naam. Ni ni jambo ambalo nalipenda zaidi pia kukiwa na joto jingi napenda kuogelea.

Uwezo ambao nigependa kuwa nao niyo uwezo wakusimamia hisi ya zangu vizuri. Asa katika mazingira ya msongo ili nifanye mamuzi yenye busara na pia ningependa kuwa na uwezo wakuwasiliana kwa ufanisi na watu wa aina mbali mbali. Kusikiliza kwa makini na kueleza mawazo yangu kwa uwazi ili kujenga ushirikiano mzuri na mahusino ambayo ni imara.

Ndio napenda asali kwa sababu ina ladha tamu isiochosha. Na pia mara nyingi huwa naitumia kwenye chai. Au maziwa badala ya kutumia sukari kwa sababu unaamini ni bora ki afya. Pia asali hunisaidia sana hasa ninapokuwa na mafua au kikohozi. Naam kwa hivyo si utaamu tu bali pia ina faida kwa mwili.

Wazo zuri nililo nalo kwa siku ya leo ni kujiwekea huruma binafsi kwa sababu si kila siku lazima ni ufanye kitu kwa ukamilifu cha muhimu ni kushukua hatua ndogo mbele. Pia najipa nafasi ya kupumua, kutambua jitihada zangu na kuendelea kusonga mbele pole pole lakini kwa uthabiti. Na leo ninahisi kuwa ni siku nzuri ya kwanza upya kwa moyo mtulivu na mawazo mapya na mawazo chanya na.

Natumia simu yangu zaidi kwa mawasiliano na kupata taarifa. Inanisaidia kuwasiliana na familia za yangu, marafiki wangu, na wateja pia kupitia simu na ujumbe na mitandao ya kijami. Pia naitumia kutafuta taarifa mtandaoni ili kujifunza mambo mapya na kufanya kazi ndogo ndogo. Na pia kwa wakati mwingine naitumia kwa burudani kama kusikiza muziki na kutazama video.

Napenda kuandika kwa kompyuta zaidi, kwa sababu nahisi ni haraka, na ni rahisi kurekebisha mawazo yangu ninapoandika kwa kompyuta. Na inanisaidia kupanga kazi vizuri pia kuhifadhi taarifa na kushiriki maandishi kwa urahisi. Naam, napendelea kompyuta zaidi.

Kazi ninayoithamini zaidi, nile inayohusisha kuwasaidia wengine na kuleta mabadiliko. Kazi ambayo inanipa fursa ya kutumia maarifa na ujuzi wangu kutatua changamoto kulizonazo, kushirikiana na watu mbalimbali na kuona matokeo halisi ya juhudi zangu hunipa kuridhika sana. Na pia naidhamini kazi inayo heshimu maadili, inayoruhusu kujifunza kila siku na kunipa nafasi ya kukua binafsi na pia kitaaluma.

Kwa kawaida na chaji kifaa changu mara moja kwa siku hasa jioni usiku baada ya matumizi ya siku nzima lakini siku ambazo natumia kifaa sana kwa kazi wa mtandao inaweza kunilazimu kukicharji marambili ili kuhakikisha kinaendelea kufanya kazi bila kukatika.

Kwa kushughulikia muda kazini, napenda kwa kuanza kwa kupanga ratiba nzuri na kuweka kipa umbele cha kazi. Na kwanza naangalia majukumu muhimu yanayo hitaji kutekelezwa siku hiyo na kuyaweka kwenye orodha ya kazi. Kisha ninaweka muda maalumu kwa kila kazi ili kuhakikisha kuwa sitegemei bahati na msukumo wa siku. Na pia napenda kutumia mbinu za kuzingatia kazi moja kwa moja kama pomodoro ambapo nafanya kazi kwa muda maalum kisha na pumzika kidogo ilikuendelea kuwa na nafasi na kuepuka uchovu.

Ndiyo nafasa mara kwa mara hasa wakati wakazi au mikutano ili niweze kuthibiti muda vizuri. Na pia sa huniwezesha kuangalia kwa haraka muda na kupanga shuguli zangu bila kuchelea. Na pia kwa upande wa mtindo kuna sa nzuri zinazoongeza mvuto kwa kuwonyesha utu wangu hivyo. Situ zenye manufa bali pia zinaongeza ujasiri na mvuto binafsi.

Ndiyo napenda kuangalia nyota hasa usiku wa manane au wakati wa hali ya anga safi na kuangalia nyota kuna nifanya nihisi utulivu na kunikumbusha uzuri wa dunia na ukubwa wa ulimwengu ni wakati mzuri wa kutafakari kupumzika na kupata mawazo mapya pia napenda kujifunza kuhusu mizunguko ya nyota majira ya nyota na hata hadithi zinazo husiana na nyota katika tamaduni mbali mbali.

Mazingira ya kazi ambayo nayapendelea ni yali ambayo ni tulivu, safi na yenye mpangilio mzuri ili kuweza kutulia na kuzingatia kazi. Na pia mazingira yenye mwanga wa kutosha, yenye hewa safi na nafasi ya kutosha ya kusimama au kukaa ukiwa umetulia na umeketi vizuri ni muhimu sana kwangu. Na pia napenda mazingira ambayo yanahimiza ushirikiano mzuri kati ya wafanyakazi lakini pia yanatoa mazingira ya kutulia kufanya kazi binafsi wakati unahitajika.

Mtu ambaye alinifundisha jambo muhimu naeza sema ni mwalimu wangu wa shule ya msingi. Aliniambia kuwa uvulimilivu na bidii funguo za kufanikisha lolote maishani. Na alinifundisha kuwa hata changamoto kubwa hazifai kunizuia bali ni fursa za kujifunza na kukua. Na mafunzo hayo yamenisaidia sana katika maisha yangu. Na hasa wakati ninapokumbana na matatizo au vizingiti vya kazi ni jambo ambalo limenisaidia zaidi kuenda katika maisha yangu.

Jambo ambalo napenda sana kuhusu mta wangu ni usalama, kuna usalama mwingi kwenye mta wangu, na ushirikiano mzuri kati ya wakazi, na pia wanajami wanasaidiana, wanapendana, na mara nyingi tunakuwa na shugli za pamoja kama usafi wa mta, shere za kijamii na pia michezo ya watoto. Na pia napenda kuwa mta wangu uko karibu na huduma muhimu kama vile shule, maduka na pia huduma za afya kwa hivo ni rahisi katika maisha ya kila siku na mazingira haya hufanya niwe na amani na furaha kuwa zihemu ya jami hiyo.

Napendelea chakula zisizo na mafuta mengi mno kwa sababu ni bora kiafya na husaidia kuepuka matatizo kama vile kuongeza uzito na pia magonjwa ya moyo. Kwa hiyo napendelea chakula kisicho na mafuta mingi na kama kina mafuta iwe ni mafuta yenye afya kama mafuta ya mizaituni au parachichi na pamoja na vyakula vya asili bora tu visiwe na mafuta mengi.

Napendelea shati zaidi kwa sababu lina muonekano rasmi na linafaa kwa kazi, mikutano na hafla mbalimbali na pia nahisi kuwa shati linaweza kuwa na mitindo mbalimbali na linafanya mtu kuonekana mwenye mpangilio zaidi lakini pia wakati mwingine navaa tishati kwa ajili ya starehe na matumizi ya kila siku. Hasa wakati wa joto nazipendelea kuzitumia wakati tofauti kama vile shati kwa kazi na matukio za rasmi na tishati kwa wakati wa kupumzika na shughuli zisizo rasmi.

Ningependa kutembelea mji wakale wa zibambwe ambao huko kule Zibambwe na ni moja ya maeneo enye historia tajiri na ni moja wapo ya mji mkubwa ya kale kabisa na huko Afrika kusini mwa jangwa la Sahara. Na nilivutiwa na hadithi za mji huo, yenye mawe makubwa yaliojengwa bila lami au chokaa, ambayo yalikuwa makazi na kituo cha biashara kikubwa wakati ule, na kutembelea pale kungeweza kunisaidia kuelewa zaidi ya tamaduni zakali, historia ya Afrika na ujenzi wa miundo ya zamani yenye mafanikio makubwa.

Ndiyo natumia mitandao ya kijamii na ni mitandao kama vile Facebook, Instagram, Twitter na Whatsapp hunisaidia kuwasiliana na marafiki na familia kupata taarifa mpya na pia kujifunza mambo mbalimbali. Pia natumia mitandao hiyo kwa kazi kama kushiriki maudhui na kujifunza kutoka kwa wataalamu wa nyanja tofauti tofauti.

Mara mingi wikendi napendelea kuenda kuona michezo. Kwa jamii yetu, tuna ile mazoea ya kutenga siku za wikendi kuwa za michezo. Kwa hivo siku hili najitolea kama mmoja wa jamii hilo, kuhudhuria michezo hayo, kushangilia na pia kusaidia mahali ambapo ninahitajika.

Ninamkumbuka mwalimu wangu wa kiswahili katika shule ya msingi kwa namna ya kipekee. Alikuwa mwalimu mwenye subra, mwenye moyo wa huruma zaidi. Na aliweza kuhamasisha wanafunzi kupenda somo lake kwa njia ya kuvutia na pia alitufundisha kuwa si lugha tu bali maadili kama umuhimu wa bidii, heshima na kushirikiana ni jambumo ambalo limenisaidia katika maisha yangu, tangia siku hiyo hadi sasa hivi.

Nasherehekea mafanikio ya timu kwa kusherekea pamoja na wanatimu wenzangu na kutoa shukrani kwa kila mshiriki aliyetoa mchango wake na napenda kushiriki pongezi za kweli, kuwahimiza wenzangu na kutambua juhudi zote zilizo fanikisha mafanikio hayo. Na pia ninajitahidi kujifunza kutokana na mafanikio hayo kwa kuboresha michakato na kuendelea kufanya kazi kwa bidi pamoja na timu.

Kwa kawaida, naenda maktaba ni mara chache kwa muwezi. Na siyezi kuhesabu kwa sababu siendi wakati ambao unafanana kwa kila muwezi. Na nahisi kuwa maktaba ni sehemu nzuri sana kwa kupata tarifa za kina, kusoma kwa utulivu na kujifunza mambo mapia bila usumbufu. Na kutokana na maendelewo ya teknolojia, mara nyingi huwa natumia vyanzo vya mtandaoni kwa ajili ya habari na maarifa, lakini bado napenda kuenda kwenye maktaba kwa ajili ya mazingira ya kusoma na kupata vitabu visivyo vya kawaida.

Ndiyo napenda kucheza na watoto na nahisi kuwa kucheza na watoto kuna nifanya niwe mwenye furaha na kunirejeshea kumbu kumbu zangu za utotoni na pia watoto huwa na nguvu nyingi na ubunifu wa michezo hivyo kucheza na wao hunipa nafasi ya kujifunza uvumbuzi na kuona dunia kwa mtazamo wa tofauti.

Nyama ambayo naipenda zaidi ni nyama ya kuku kwa sababu ni la rahisi na laini na pia kupika ni rahisi ina ladha nzuri inayoweza kupikwa kwa njia nyingi na tokfauti kama vile kuoka kukaanga au kuchimisha na pia nahisi nyama ya kuku ni rahisi kumenyenya na inavirutubisho muhimu kama protini na vitamini mbali mbali.

Napenda kutumia muda na familia yangu kwa njia za kufurahisha na kuimarisha mahusiano yetu. Inaweza kuwa ni kupika chakula kwa pamoja, na kula pamoja, hasa wikendi ambapo tunashirikiana hadithi na kusikilizana wakati ambapo hatuko kazini. Pia napenda kufanya shughuli za pamoja kama kutembea, kucheza michezo midogo ya nyumbani na hata kushiriki katika shughuli za kijamii kama misaada na shughuli za kanisa.

Napenda kucheza michezo kama mipira wa miguu na tenisi. Mpira wa miguu ni mchezo mzuri wa kuungana na marafiki, kufanya mazoezi ya mwili na pia kuonyesha mashindano mzuri. Pia tenisi naipenda kwa sababu ni mchezo unaochanganya kasi, ustadi na umakini na pia unaniwezesha kuboresha afya yangu kwa ujumla na ni mchezo naupenda sana.

Na pendelea paka zaidi. Na ni mnyama anaependeza. Na pia mwenye tabia za kupendeza kama kupumua kwa upole na kuchezwa kwenye unyenyekevu. Na pia napenda paka kwa sababu wanaweza kuwa huru zaidi na hawahitaji usikivu mkubwa kila wakati naam ndiye nampendelea zaidi.

Napanga kazi zangu kwa kutumia michakato na kueka vipaumbele na ratiba ya kina napenda kuandika orotha ya majukumu yote ninayopaswa kufanya kisha ninaweka kipaumbele kulingana na umuhimu na muda wa kila kazi na pia mara nyingi nafanya kazi ngumu au inyumuhimu mkubwa mapema asubui ninapokuwa na nguvu zaidi. Na pia napanga vipindi maalumu vya kufanya kazi bila usumbufu na kueka muda wakupumzika ili kueka akilisafi na kuzuia uchovu.

Wakati ninahitaji msaada kazini, kwanza napenda kutambua nisehemu gani hasa ninayohitaji msaada ili kuekeza vizuri ombilango. Kisha ninawasiliana na wenzangu na msimamizi ambaye ninaamini. Anaweza kunisaidia kwa haraka na kwa ufanisi. Napenda kueleza kwa uwazi changamoto ninazokutana nazo na kuuliza swali maalum ili kupata mwongozo unaotakiwa.

Ndiyo nimewahi kununua tiketi za Tukio na ilikuwa ni tiketi za muziki na mimi ni mtu ambaye ninapenda muziki na burudani na kununua tiketi za hii za Tukio nahisi kuwa ni njia nzuri ya kufurahia muziki wa moja kwa moja, kuungana na marafiki na kupata uzoefu wa kipekee na bua burudani.

Wakati wa likizo, mimi hujaribu maeneo ya kipekee, kutembelea maeneo ya kipekee na ya gharama zaidi ambayo yanatoa huduma za hali ya juu na burudani ya kipekee, na pia inaweza kuwa hotelini za nyota tano au mikahawa ya kiwango cha juu au hata shughuli za kipeke kama safari za ndege za kivutio maalumu na uzoefu wa kipekee wa kitamaduni.

Kazi za dharura na na shugulikia kwa kupima kiwango cha umuhimu wake na athari zake kama sitatuliwa mara moja. Mara nyingi napiga kipaumbele kazi za dharura ili kuhakikisha hazi ni sumbui na pia kuangalia usalama wa watu kazini na pia najitahidi kubaki mtulivu na kutumia rasilimali zilipo kwa ufanisi ili kutatua tatizo haraka iwezekanavyo.

Ndiyo napenda kuvaa kofia hasa wakati wa baridi au juakali na kofia huniweka salama kutokana na miale ya jua ambayo inaweza kulumiza ngozi na pia hutoa faraja wakati ya hali ya hewa isiokuwa ya kawaida na pia kofia inaezakuwa sehemu ya mtindo wangu wa mavazi ikiongeza mvuto na kuonesha utu wangu kwanjia tofauti.

Ndiyo napenda kwenda pwani na ninahisi kuwa pwani ni mahali pazuri pa kupumzika na kufurahia uzuri wa asili kama vile mawimbi ya bahari, upepo safi na mchanga laini chini ya miguu. Na pia kupumzika pwani kunanifanya nijisikie mtulivu na kuondoa msongo wa mawazo wa kila siku na pia napenda kufanya shughuli kama kuogelea, kutembea kando ya bahari na pia kufurahia chakula cha baharini. Na nahisi pia pwani ni mahali pazuri pa kupata nguvu mpya na furaha.

Ndiyo, ningependa sana kurudi ujana kwa sababu wakati huwo maisha yalikuwa na furaha nyingi, matumaini makubwa, na ndoto zisizo na mipaka. Na ujana ni kipindi cha kunifu, kujifunza mambo mengi zaidi, kufanya makosa na kurekebisha, na kupata uzoefu wa maisha ambao hutusaidia kukuwa, na pia ingawa maisha ya sasa yana changamoto zake. Kumbu kumbu za ujana hutowa msukumo na nguvu za kuendelea mbele.

Ndiyo na hifadhi kitu cha thamani na nikama vile kumbukumbu za familia, mafanikiyo nilio ya pata na mafunzo nilio ya pata kutoka kwa watu mbali mbali na hizi hifadhi hunisaidia kukumbuka maeneo niliopitia, kujifunza kutokana na makosa na kujenga msingibora kwa maisha yangu ya baadae.

Hmm wakati wa wasiwasi napenda kuchukua muda kidogo kupumzika na kutulia ili kuweza kuweka mazawazo yangu sawa. Na pia napoeza kufanya mauzoezi ya kupumua kwa kina. Kama kupumua polepole na kwa utulivu ambayo hunisaidia kupunguza miondoko ya wasiwasi mwilini napia napenda kuandika mawazo yangu na kuzungumza na mtu ambaye naamini ili kupata ushauri na kuelezea hisia yangu.

Ninapendelea mfumo wa simu wa android kwa sababu unanipa uhuru mkubwa wa kubadilisha na kuweza kutumia programu mbalimbali kwa urahisi. Na pia nahisi kuwa android ina chaguo nyingi za vifaa kwa bei tofauti hivyo inafaa kwa aina mbalimbali na matumizi ya bajeti na pia mfumo huu unaunga mkono vyombo vingi vya mawasiliano na unatoa uwezo mzuri wa kushirikiana na huduma za Google ambazo ninatumia kila siku.

Napenda mikutano ambayo ni ya tija, yenye mpangilio mzuri, na yenye malengo wazi. Na mkutano kama hii, na hisi kuwa husaidia kuhakikishwa kila mtu, anapata nafasi ya kutoa maoni. Na changamoto zinajadiliwa kwa uwazi, na maamuzi yana patikana kwa ushirikiano. Pia napenda mikutano ambayo haichukui muda mrefu bila kupoteza lengo, ili kila mtu aweze kurudi kwenye majukumu yake kwa ufanisi.

Somo nililopenda zaidi shuleni lilikuwa ni somo la sayansi. Hasa kwa sehemu za maumbile na mazingira na nilivutiwa na jinsi sayansi ilivyonifundisha kuelewa dunia ninayoishi sasa hivi. Jinsi viumbe mbalimbali vinavyofanya kazi na jinsi tunavyoweza kutumia maarifa hayo kwa kuboresha maisha yetu na pia somo hili lilinifundisha kufikiria kwa kina, kufanya majaribio na kuwa na msimamo wa utafuti na ubunifu.

Wakati wa baridi kali, napenda kuvaa nguo za joto kama koti nzito, skafu na kofia ili kuzuia joto kupotea mwilini. Pia napenda kunywa vinywaji vya moto kama chai na kahawa ili kunipa joto ndani ya mwili. Na pia mara nyingine napendelea kuwa ndani ya nyumba. Au mahali pa joto kuepuka baridi ya moja kwa moja na kufanya shughuli za ndani kama kusoma, kuandika na kutazama filamu.

Ili kukamilisha kazi kwa wakati napanga ratba ya kazi zangu kwa kuweka vipaumbele. Ninaanza na kazi na muhimu na ngumu kwanza kisha nashughulikia kazi ndogo ndogo. Pia najiepusha na usumbufu wa mara kwa mara kama simu na ujumbe ili kuzingatia kazi vizuri.

Kwa kujikinga na jua kali, navaa mavazi yenye rangi njepesi na laini, kama shati, ambazo saa zingine ni za mikono mirefu, na kufoa yenye upinde mpana, pia natumia dawa za kujikinga na mionzi ya jua, kwenye sehemu zenye ngozi iliyo wazi, ili kuzuia kuungua. Na napendelea kutafuta kivuli wakati wa jua kali na kuepuka kukaa moja kwa moja kwa jua kwa muda mrefu.

Sera muhimu katika kampuni ni ile inayohakikisha uwezeshaji wa wafanyakazi na mazingira ya kazi salama, na pia kampuni inapaswa kuwa na sera za kuwaheshimu wafanyakazi, kutoa mafunzo ya mara kwa mara, na kuhamasisha ushirikiano na mawasiliano bora katika timu na.

Kwa kueka nenosiri salama, naweka lenye nguvu, linalo jumlisha herufi kubwa na ndogo, nambari na alama malumu ili kufanya lisi, lisi loweza kubadilishwa wakirahisi ama kutumia na mtu mungine, pia spendi kutumia nenosiri moja kwa akaunti nyingi tofauti. Badala yake ninaweka nenosiri tofauti kwa kila huduma na pia ninatumia programu za kuhifathi nenosiri. Ambazo huseidia kufiifadhi na kusimamia nenosiri kwa usalama zaidi.

Kinachonipa motisha kazini ni kuona matokeo ya kazi yangu yanabadilisha mambo kwa njia nzuri kama kusaidia wateja na timu kufanikisha malengo yao. Pia kupokea pongezi na kuchambuliwa kama juhudi zangu kunanipa nguvu ya kuendelea kufanya zaidi. Na pia napendelea mazingira ya kazi ya yenye ushirikiano mzuri na fursa ya maendeleo pia ni chanzo kikubwa cha motisha kwangu. Kwa hivyo.

Ndiyo napenda sana kutembea kwa miguu. Na kutembea kunanipa nafasi ya kupumzisha akili, kufurahia mazingira, na kuboresha afya yangu na pia wakati wa kutembea huwa nafikiria mambo yangu kwa utulivu na kupata mawazo mapya na ni shughuli rahisi lakini yenye faida nyingi na mara nyingi naitumia kama njia ya kupunguza msongo wa mawazo.

Ndiyo nimewahi kutembelewa ziwa na mto mara kadhaa na kunanipa hisia na utulivu na furaha kutokana na uzuri wa maji na mazingira ya asili yanayo zunguka. Na napenda shughuli kama kuogelea kufurahia mandhari na ata kupumzika kando ya maji. Na mazingira haya hutoa fursa nzuri ya kupumzisha akili na mwili. Na pia huniongeza mshikamano huongeza mshikamano na watu ninapokuwa pamoja nao. Tunapo weza kuwa na wakati waku jadiliana kuhusu mambo tofauti tofauti kwa pamoja.

Sherehe yangu ya kupendezwa ni ile inayohusisha familia na marafiki wa karibu na mahali ambapo kuna furaha upendo na mshikamano wa kweli. Na napenda sherehe ambazo zina mziki mzuri, chakula kizuri, na nafasi ya kuungana na watu kwenye mazungumzo na kucheka kwa pamoja. Nahisi kuwa sherehe hizo huniletea hisia za amani na kurudisha nguvu. Zikifanya niwe na kumbukumbu nzuri na watu ninaowapenda.

Kulinda mazingira na natumia fursa hiyo kupunguza matumizi ya plastiki, zisizo rejelewa kwa kutumia mifuko ya kitani na kujaribu kuepuka vitu vya kutumia kwa mara moja tu. Pia napenda kutumia umeme kwa uangalifu kwa kuzima vifaa visivyo tumika na kutumia taa za akiba na nishati.

Naanda ripoti za kazi kwa kufuata michakato kwa mpangilio wa wazi ili kuhakikisha taarifa zinawasilishwa kwa ufanisi. Na kwanza na kusanya data na taarifa muhimu zinazohusiana na kazi iliofanywa na ikijumuisha mafanikio, changamoto na mapendekezo. Kisha ninaandika muhtasari mfupi wa lengo la ripoti na matokeo muhimu. Na badae naeleza kwa kina hatua zilizochukuliwa, matokeo yaliopatikana na uchambuzi wa changamoto au mafanikio.

Mwezi wa disemba ni mwezi ambao naupenda zaidi kwa sababu unaleta hisia za furaha mshikamano wa familia na kuhitimisha mwaka kwa mafanikio na shukrani. Na ni wakati wa likizo, sherehe, na kupumzika baada ya kazi ngumu za mwaka mzima, pia nahisi disemba huwa na hali ya hewa nzuri sehemu nyingi, na watu huwa na matumaini mapya ya kuwmanza mwaka mpya kwa motisha na malengo mapya.

Napenda kufanya kazi pamoja na wengine kwani naamini uhusiano huleta mawazo mapya msaada wa kushirikiana na kuongeza ubunifu katika kutatua changamoto tofauti tofauti na kufanya kazi katika timu kuna nifanya nijisikie kuwa sehemu ya kitu kikubwa zaidi na hupunguza mzigo wa kazi wakati inabidi kushirikiana.

Ndiyo nimewahi kujifunza kupiga gitaa na ni jambo ambalo nilipendelea zaidi kwa sababu ni kitu ambacho nilikua najifunza kwa mara ya kwanza. Nilipendelea na ni kitu ambacho ningependa kujifunza ili nikawe kuwa bora zaidi katika upigaji wa gitaa kwa sababu sikushika vizuri lakini nilijaribu. Kwa hivyo.

Napenda kujifunza mambo mapya kwa njia ya kusoma vitabu na makala, kuangalia video za mafunzo mtandaoni, na pia kwa kuwasiliana na watu wenye uzoefu katika eneo hilo. Na pia kujifunza kwa vitendo ni muhimu kwangu, na hivyo pia napenda kushiriki katika mafunzo ili kupata uzoefu wa moja kwa moja. Na zaidi ya hayo, napenda kujifunza kupitia mazungumzo na majidiliano. Ili kujisaidia kuelewa mawazo tofauti na kuongeza maarifa yangu.

Napanga wiki yangu ya kazi kwa kutumia kalenda ya kidigitali ambayo inanisaidia kuona shugli zote kwa mpangilio wa muda. Na kwanza naweka malengo makuu ya wiki na kuyagawa katika shugli ndogo ndogo zinazohitaji kufanikisha malengo hayo. Na kila siku ninaweka orodha ya kazi za kipaumbele kulingana na umuhimu na muda unaopatikana.

Napendelea kutazama video. Kwenye jukwaa kama youtube kwa sababu kuna aina nyingi za video kuanzia mafunzo burudani hadi habari. Pia natumia netflix au majukwaa mengine ya kutiririsha filamu na vipindi ya televisheni kwa burudani ya kina. Na kwa mafunzo maalumu huwa natumia tovuti za taasisi mbali mbali ambapo napata video za kielimu zilizoandaliwa kwa ubunifu.

Ndiyo napenda kusoma maoni kwenye mitandao ya kijamii na kwenye machapisho mbalimbali mtandaoni. Na kusoma maoni kunanisaidia kupata mitazamo tofauti kuhusu jambo fulani. Na kujifunza mawazo mapya na pia kujua hisia za watu kuhusu mada tofauti tofauti.

Ndiyo napenda mvua kwa sababu inaleta utulivu na hutoa hisia za amani na nahisi kwamba mvua huwa na mvuto maalumu wa kuondoa joto kali na kuleta hewa safi yenye unyevunyevu unaohitajika kwa mimea na mazingira kwa ujumla na pia napenda kusikiza sauti ya mvua ikinyesha kwani huniweka hali ya kutafakari na kupumzika na pia hunisaidia kulala.

Tatizo kazini kwanza natulia na kulitambua tatizo kwa uwazi ilikuelewa chanzo chake halisi, kisha nakusanya taarifa muhimu na kuchambua chaguo mbali mbali za suluhisho kabla ya kufanya uamuzi. Na ikiwa ni tatizo linalohitaji ushirikiano nashirikisha wenzangu na msimamizi ili pia kupata mawazo tofauti na suluhisho bora zaidi.

Ushauri wangu kwa mtu anayeanza kazi ni kuwa na subira na hamu ya kujifunza. Na mwanzoni si lazima kila kitu kiende jinsi ulivopanga. Na pia naweza kumwambia akaskiliza kwa makini watu ambao wanampa mashauri na kujifunza kutoka kwa wenzake wenye uzoefu. Pia naweza kumwambia ajitahidi kuwa na nidhamu kazini, heshima na uaminifu kwa majukumu yake na pia asikate tamaa kunapokuwa na changamoto bali azitazame kama fursa ya kukuza ujuzi wake na kujimarisha kitaaluma.

Sifa nzuri kwa kiongozi mzuri, sifa muhimu, ni uadilifu na uwezo wa kuwasilia na vizuri na pia uwezo wa kusikiliza wengine. Na kiongozi mzuri anapaswa kuwa na mfano wa kuigwa, awe muaminifu na achukue uamuzi kwa haki. Pia ni muhimu awe na uwezo wakuhamasisha na kuwawezesha wengine, badala ya kuwatisha au kuwabana.

Napendelea chakula chenye ladha ya wastani. Hasa mchanganyiko wa tamu na chumvi kidogo. Napenda chakula chenye viungo vya asili vinavyongeza ladha bila kufunika ladha halisi ya chakula. Na chakula pia chenye harufu nzuri kilichopikwa vizuri na kisicho na mafuta mengi hunivutia zaidi. Kwa sababu hunifanya nikifurahie bila kuathiri afya.

Napenda kuchora na kupaka rangi pia. Hasa kama njia ya kujieleza na kupumzika akili. Na pia kuchora hunisaidia kuweka mahoja yangu kwa mpangilio na kutoa ubunifu wangu bila mipaka. Na kupaka rangi pia hunipa utulivu na furaha. Hasa ninapotumia rangi zinazoendana na hisia zangu kwa wakati huo na nahisi kuwa ni shuguli nzuri ya kupunguza msongo wa mawazo.

Ndiyo nimewahi kufanya kazi ya kujitolea na kazi za kujitolea hunipa hisia ya kurithika kwa sababu zinanipa nafasi ya kusaidia wengine bila kutegemea malipo. Na nimejifunza umuhimu wa kushirikiana, kuwajali wengine na kuchangia maendeleo ya jamii. Na kupitia kwa kazi za kujitolea, nimepata uzoefu mpya wa kujenga maadili mema na kutambua thamani ya kutoa kwa moy wa dhati.

Ndiyo napenda kufanya kazi nyumbani kwa sababu hunisaidia kuzingatia majukumu yangu bila usumbufu mwingi na pia hunipa nafasi ya kuoanisha kazi na majukumu mingi. Hata hivyo najitahidi kuweka ratba maalum na mipaka ili kazi isingiliane sana na muda wa kupumzika. Na pia kufanya kazi nyumbani hunifanya nijisikie huru na kuongeza tija ninapojisimamia vizuri.

Jambo ni nalopenda kuhusu shirika langu ni kwamba kuna heshma mawasiliano ya wazi na kila mtu hutowa mawazo yake bila kuogopa. Pia napenda kwamba shirika langu linadhamini maendeleo ya wafanye kazi kwa kutoa mafunzo na fursa za kujifunza jambo linalo tusaidia kukuwa kitaaluma.

Ndiyo navaa miwani mara kwa mara, hasa ninapofanya kazi inayohitaji kuangalia skrini kwa muda mrefu au kusoma. Na pia miwani hunisaidia kuona vizuri na kupunguza wa uchovu wa macho, na kwa upande wa mtindo miwani inaweza kuongeza mwonekano mzuri na kujiamini.

Ninapofanya kazi na timu ya mbali napanga masiliano ya mara kwa mara kupitia simu, barua pepe, au zana za mkutano mtandaoni. Pia napendelea kuweka malengo wazi na kugawanya majukumu kwa kila mtu ili kila moja ajue anapaswa kufanya nini. Na pia nahisi ni muhimu kuonyesha mshikamano na kusaidiana kwa kutoa mrejesho mzuri na kushiriki taarifa muhimu. Na kwa kutumia teknolojia na kuzingatia mawasiliano bora, tunaweza kufanya kazi kwa ufanisi, hata tukiwa mbali, tunaweza naam.

Ndoto yangu kubwa nikua na uwezo wa kusaidia watu wengi zaidi kufanikisha malengo yao na kupata maarifa yatakayo wawezesha maisha yao kuwabora na pia ningependa kuendelea kuimarika katika kutoa ushauri na msaada wakina utaka wawezesha watu kujifunza kuendelea kukua na kushinda changamoto mbali mbali. Kwa hivyo.

Napenda kutumia GPS kwa sababu inanipa mwelekeo wa moja kwa moja na taarifa za wakati halisi kuhusu njia bora za kufika sehemu ambayo ninataka kufika, hali ya trafiki na nafasi zangu. Na pia nahisi kwamba GPS ni rahisi kutumia na hutoa usahihi mkubwa hasa ninaposafiri kwa maeneo niliyoyajua kidogo au maeneo ambayo ni mpya kwangu.

Kitu ambacho kinafanya nicheke ni hadithi za kuchekesha na pia mimi hucheka ninaposikia au kukiona kitu cha kipumbavu au cha mshangao kinachotokea ghafla. Na pia nahisi kuwa kucheka hutoa hisia za kuridhika na kutabasamu kwa maisha hivyo ni njia nzuri ya kuondoa msongo wa mawazo na kuleta furaha.

Ndiyo napenda kucheza michezo ya ubao kwa sababu unahisi kuwa ni njia nzuri ya kufurahia wakati na marafiki au familia, na pia michezo hii husadia kukuza akili, kuongeza ushirikiano na kuimarisha ustadi wa kupanga mikakati, na pia ni burudani ambayo inaweza kufanyika nyumbani, sehemu za kazi, na pia huleta changamoto na furaha katika wakati mmoja. Na ninahisi kuwa ni njia nzuri ya kupumzika na kuondoa msongo wa mawazo.

Na nasaidia jamii yangu kwa njia tofauti na ile ni kama kuhamasisha usafi wa mazingira na kushiriki katika kampeni za elimu na afya. Pia natoa msaada wa mawazo na ushauri kwa watu wanaotaka kuboresha maisha yao, hasa kuhusu elimu, kazi na maendeleo ya binafsi. Na pia kwa kiwango kidogo, huchangia kwa kuheshimu na kusaidia majirani kwa kuanzisha tabia njema katika maisha ya kila siku.

Mnyama ninaetaka kumfuga ni mnyama ambaye anaitwa mbbwa na anaonekana mwenye jasiri mno ambaye anaweza kunichunga mimi na pia mimi naweza kumchunga na tabia zake ni ujasiri na mwenendo wake pia na hafanyi jambo lolote la kuchekesha lakini anapenda mchezo mwingi na pia napenda kumfuga ule mnyama kwa sababu nahisi kwamba ni kama rafiki wangu ambaye haongei lakini tunaweza kucheza kwa pamoja anaondoa ile hofu ya kukaa peke kwa upweke.

Wakati umeme unakatika napangilia shughuli zangu kwa kuandaa orotha ya kazi zijazo ili niwe na mpangilio mzuri. Na pia mara nyingi ninatumia mwanga wa asili au taa za akiba kuendelea na shughuli za nyumbani na hilo hunisaidia kuhakikisha siachi kazi zikichelewa na pia natumia muda wangu kwa ufanisi.

Rangi yangu ya kupendezwa ni kijani kibichi, na rangi hii hupatikana sana kwa mimea, kwa miti, na pia kwa mavazi, na ni rangi ambayo naipenda kwa sababu inanisaidia kuhifadhi mazingira, kwa sababu mimea ikiwa na rangi ile ina aminika kwamba mimea hiyo ina nguvu, na pia imelindwa vizuri na ni rangi ambayo inanituliza na ninaipenda kuiona.

Chumba changu cha kulala ni kikubwa na kuta zake zina rangi nyeupe. Kitanda changu ni kikubwa pia na nimetandaza vitambaa vya rangi nyeupe na ina blanketi ambayo ni nzito ambayo naitumia sana wakati kuna baridi. Na pia kutoka dirishani naweza kuona miti na pia naweza kuona nyumba zingine za majirani wangu. Na kitu ambacho nakipenda zaidi chumbani mwangu ni kioo kwa sababu napenda kujiangalia wakati mwingi napendelea sana kuamka najiangalia kulala pia nalala kama na jiangalia kabla ya kulala napenda kioo zaidi.

Napenda mziki wa bongo na mwimbaji ninayempenda zaidi anaituwa Zuchu kutoka nchi ya Tanzania. Na wakati mwingi ninaosikiza muziki huu wake, ama muziki wowote wa bongo ni ambapo ninapoenda kulala, unanituliza na unanifanya nalala kwa amani. Na napenda pia muziki wa bongo ambao umetulia na inanipa yaani hisia zuri na yenye utulivu.

Kinywaji ninacho penda zaidi ni kahawa na nakunywa kahawa wakati ambapo naamka ili kunichangamsha. Na kinywaji hiki nilikunywa tangia utotoni kwa hivyo ni kinywaji ambapo nimekuwa nikikijua. Na kina ni hisi mchangamfu na pia kina nifungua akili wakati ambapo na hisi uchovu nikiamka kina nipa utulivu na pia kinanifanya akili yangu kuchangamka na kua tayari kufanya kazi zangu za siku.

Rangi ninayo ipenda zaidi ni rangi ya kijani kibichi na inanikumbusha kwamba mandhari kuhusu mandhari mazuri kwa sababu nahisi kwamba nikiwa miungoni wa miti ya manyasi ambayo ina rangi ile nahisi vizuri. Na kitu ambacho ninamiliki cha rangi hiyo ni mmea ambao nimiupanda nje ya dirisha langu ambalo mimi huona nikiangalia dirishani. Na pia inanifanya nihisi mwenye furaha na pia mchangamfu. Na mahali ambapo naona rangi hii mara mingi zaidi ni ninapoangalia kutoka kwa dirisha yangu. Ama ninapo toka nje kwa sababu kuna mazingira yangu nimezungukwa na mimea ya rangi hili.